Mtu ambaye anacheza mara nyingi ni rafiki yangu, ni rafiki yangu ambaye anaitwa Ayubu. Ni muda mwingi ambao huwa tunatumia kucheza. Na pia kufanya mambo mengine ya muhimu ikiwemo mambo ya kijamii, ikiwemo mambo ya darasani. Huwa tunashirikiana na kufanya wote kwa pamoja. Tukiwa tumetulia, na muda mwingi huwa tunautumia tunapokuwa pamoja. Tunafanya shughli mbalimbali zikiwemo shughli za kijamii. Na mara nyingi huwa tunatumia kucheza, kucheza michezo mbali mbali ikiwemo mpira, huwa tunacheza sana na rafiki yangu ambaye anaitwa Ayubu.

Ndiyo, napenda kunywa maziwa, maziwa ni moja ya kinywaji changu pendwa, napenda pendelea sana kunywa maziwa kila siku, na pia nakunywa maziwa kwa sababu pia mimi nina vidonda vya tumbo, kwa hiyo ninapo kunywa maziwa, inalifanya mwili wangu ni hisi vizuri, pia najifanya, ninapo kunywa maziwa, inanisaidia kupunguza makali ya vidonda vya tumbo.

Mwalimu ambae namkumbuka kutoka shule ni mwalimu ambae alikua anaitwa mwalimu mbwazi, mwalimu mbwazi ni mwalimu wangu pendwa alinifundisha na kwakweli alikua ananipenda sana alikuwa nanipenda sana kunifundisha hususani kwenye somo la kiswahili na somo la maarifa ya jamii. Alikuwa nanielekeza kama ipasavyo, alikuwa ana nipa njia gani ya kuweza kufaulu ni mwalimu wangu mpendwa ambae alikuwa naitwa mbwazi.

Wanyama ninao wapenda ni kama vile wanyama wakufugwa, kama vile kanga, kuku, bata, na ngombe, mbuzi, na wanyama wengine kama hao. Huwa nawapenda sana kwasabu ni wanyama ambao ni muhimu na wanyama wa kufugwa. Wanaweza wakatumika kama kitoweo wanaweza waka tumika kama chanzo cha mayai. Wanaweza wakatumika kama chanzo cha kupata maziwa. Kwa hiyo ni wanyama wangu pendwa, ambao na wapenda, ni wale wanyama hususa ni wa kufugwa.

Ndiyo napenda kula samaki, samaki nao penda kula ni samaki hawa wa maji baridi na maji chumvi kwa sababu samaki ni wazuri, wana madini muhimu, yanayo takiwa mwilini na yanayo hitajika mwilini nawapenda sana samaki hasa hasa wale wa saizi ya kati na wale wakubwa wenye nyama kubwa nawapenda sana kuwala kwa sababu wana madini muhimu.

Sehemu ambazo huwa napenda kuangalia habari ni YouTube na Google na ikiwemo chat GPT wanapenda sana kuangalia habari mtandaoni. Majukwa pekee ambao huwa napenda kuangalia habari mtandaoni ninayapenda na maranyingi huwa natembelea kwenye hizo sehemu. Najukwa ambayo yananipa tarifa muhimu na tarifa nzuri sana.

Chakula ambacho huwa napendelea ni chakula ambacho hakina mafuta mengi, ni chakula ambacho hakina sukari nyingi, ni chakula mfano huwa napendea kula nyama ya kuku, hususan ni kuku wa kienyeji, nawapenda sana ni kuku wa tamu, ni wana ladha ya asili, hawana madawa, hawajachanganywa na kitu chochote, kwa hiyo huwa nawapenda sana kuku wa kienyeji.

Wanaoanisha kazi na maisha ya kibinafsi kwa kutenga muda sahihi ama kwa kugawanya mda wa kazi na muda wa maisha binafsi kwa ajili ya kazi zingine. Wana hakikisha ana tenga mda huo kwa ajili ya kufanya hivyo kazi kazi na maisha mengine binafsi. Wana huwa nahakikisha na gawa mda maalumu kwa kila kitu kwa sehemu yake.

Mchana ukiisha, huwa napenda kushiriki mazoezi madogo madogo ambayo huwa nafanya kila siku muda ambao huwa napumzika mara nyingi ni kuanzia saa tatu. Huo ndio muda huwa napumzika. Ndiyo, huwa nafanya sherehe za jioni, ambazo huwa ni kusikiliza muziki, kula chakula vizuri na vitu vingine vya muhimu. Jinsi ambayo huwa najiaanda kulala ni kuandaa sehemu nzuri ya kulala, ni kuandaa mazingira mazuri ya kulala. Wakati wa jioni huwa nahisi furaha sana, ni wakati wa matumaini na wakati wa kusherehekea vitu vyote ambavyo nimevifanya vizuri na nimevifanya kwa siku nzima.